Wakati wa kilikizo, mimi napenda kutumia muda wangu kupumzika na kufanya mambo ambaya hunifanya ni jiskie huru na mwenye furaha. Mara nyingi, mimi hutembelea familia yangu na marafiki, tunapika pamoja, tunacheka na tunashiriki hadithi mbali mbali. Pia, napenda kusoma vitabu vya kujenga maarifa na kutazama filamu au mchezo ya runinga. Wakati mwingine, mimi huenda matembezi ya asili kama vile milimani au fukweni ili kufurahia mazingira safi.

Ndiyo, napenda sana kucheza mchezo wa video kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuburudika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Michezo ya video pia hunisaidia kufikiri kwa haraka, kupanga mikakati na kuboresha uwezo wangu wa kufanya maamuzi. Mara nyingi, mimi hucheza mchezo ya mpira kama FIFA au mchezo ya vituko kama Adventure Games. Pia napenda kucheza michezo ya mtandaoni na marafiki zangu kwa sababu huleta ushindani mzuri na kuimarisha urafiki wetu.

Mwalimu ninae mkumbuka zaidi kutoka shule ni mwalimu wa amina. Ambaye alifundisha kiswaili. Alikuwa mwalimu mwenye subira na alitujali sana kama wanafunzi wake. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu, kujituma na kujiamini katika kila jambo. Kila mara, alituhimiza kusoma kwa bidii na kutokata tama hata tukikosa kuwelewa jambo. Mbali na hayo, alitusaidia pia kuelewa maisha na jinsi ya kushirikiana na watu wengine kwa eshima.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kwa heshima. Naamini kwamba kila mtu ana mtazamo wake tofauti ambao unaweza kunisaidia kujifunza au kuboresha jambo fulani. Nkipewa maoni chanya, mimi hunihuntia moyo na kuendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Ukipewa maoni ya kukosoa, mimi hujaribu kuyachambua kwa utulivi ili kuelewa sehemu ninayoweza kuboresha. Sijaribu kuchukulia maoni kama mashambulizi binafsi, bali kama fursa ya kujifunza na kukua.

Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni watu wake. Wengi ni wakarimu, tunasaidiana na tunaheshimiana. Pia, napenda utulivu uliopo, hakuna kelele nyingi na mazingira ni safi. Kuna maduka madogo madogo, shule na hospitali zipo karibu. Hivyo ni raisi kupata uduma muhimu bila kusafiri mbali. Watoto ucheza kwa pamoja jioni na majirani hukutana mara kwa mara. Kwa shuguli za jamii kama usafi wa mtaa au sherehe kidogo kidogo.

Ndiyo, napenda sana kupiga vyombo vya mziki, kwa sababu mziki hunipa amani na furaha. Chombo nipendacho zaidi ni gita. Kwani sauti yake ni laini, na inanisaidia kueleza hisia zangu kwa urahisi. Nlijifunza kupiga gita nikiwa shulieni, kupitia marafiki na video mtandaoni. Wakati mwingine, mimi hupiga gita nyumbani au kwenye mikusanyiko ya familia ili kuburudisha watu. Kupiga chombo cha mziki pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya kuwa mbunifu. Mziki nisehemu muhimu ya maisha yangu.

Ninapo shugulika na wateja, mimi huwa naweka kipaumbele katika kwa eshimu na kuasikiliza kwa makini. Kwanza, napenda kuelewa maitaji yao ili niweze kuapa uduma sahihi na ya kuridisha. Ikiwa kuna tatizo, mimi ujaribu kulitatua kwa haraka na kwanjia eshimu bila kuonyesha asira. Pia, napenda kwasiliana kwa uwazi na kwakikisha mteja anaelewa kila hatuwa tunai chukua. Lengo langu ni kumfanya kila mteja ajisikie kuthaminiwa na kuridhika na uduma niliyatoa. Uduma nzuri kwa wateja, ujenga waminifu na eshima kwa kampuni.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa mara kadha. Hasa ziwa Victoria, nilivutiwa sana na mandhari yake mazuri na upepo mwanana unaotoka majini. Wakati wa ziara hiyo, nilipata nafasi ya kupanda mashua, kupiga picha na kujifunza kuhusu samaki wanaopatikana humo. Pia, nilifurahia chakula cha samaki walikokaanga kando ya ziwa. Kilikuwa kitamu sana. Kutembelea ziwa kunanifanya nijisikie huru na karibu na asili. Ni sehemu nzuri ya kupumzika na kutafakari maisha kwa utulivu.

Somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa fizikia. Ningependa jinsi ilivyokuwa changamoto la iliitaje kufikiria kwa makini ili kupata majibu sahihi. Nilifurahia kutatua maswali na kuona matokeo juhudi zangu maramoja. Mwalimu wangu wa fizikia pia likuwa mwenye subira na alieleza vizuri jamboililonifanya nipende somo hilo zaidi. Kupitia fizikia nilijifunza nidhamu, uvmilivu na jinsi ya kufikiri kwa mantiki. Hadi sasa, napeda kutumia ujuzi huo katika maisha ya kila siku na katika kazi zangu.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano kadha, wakati nikiwa shuleni na hata baada ya hapo. Tulishiriki mashindano ya kuandika insha na pia michezo kama mpira wa miguu na kukimbia. Mashindano haya yalinifundisha umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na kujiamini. Wakati mwingine nilishinda zawadi na wakati mwingine sikushinda lakini kila mara nilijifunza kitu kipya. Pia, nilijifuza jinsi ya kukabiliana na presha na kuheshimu wapinzani, kushiriki mashindano haya kulinisaidia kukuza uwezo wangu na kunifanya nipende changamoto mpyq.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa takriban masaa saba hadi manane kila siku napenda kulala mapema ili nipate muda wa kutosha wa kupumzika kabla ya siku ifuatayo. Nimegundua kwamba nikilala chini ya masaa sita huwa nahisi uchovu na sina nguvu za kutosha kufanya kazi vizuri siku ifuatayo. Wakati mwingine wikendi, mimi hulala muda mrefu kidogo ili kurejesha usingizi niloupoteza wakati wa wiki. Usingizi mzuri hunisaidia kuwa na umakini, afya bero, afya bora na mhemko mzuri siku nzima.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara nyingi, haswa kwa kazi na mazungumzo ya kifamilia. Video usaidia kuona uso wa mtu unaezungumza naye, jambo linaraisisha kuelewa hisia na maelezo vizuri zaidi. Napenda kutumia programi kama Zoom, Trello, Slack na Google Meet kwa mikutano au mazungumzo ya mbali. Pia, video ni njia nzuri ya kushiriki taarifa haraka kama mafunzo au maelekezo. Hata hivyo, kuhakikisha ni na mtandao mzuri na mazingira tulivu kabla ya kuanza mazungumzo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kutazama video za elimu na kushiriki mafunzo mtandaoni. Pia, napenda kuuliza maswali kwa watu wenye uzoefu zaidi ili kupata uelewa wa vitendo. Mara nyingi, mimi hujaribu kufanya mazoezi ya kile ninacho jifunza ili kuhakikisha, nimekielewa vizuri. Napenda pia kujifunza kupitia makosa yangu kwa sababu kila kosa hunipa somo jipya. Kwa njia hizi najifunza kwa haraka na naboresha ujuzi wangu kila siku.

Ndiyo, mimi natoa sadaka na michango kila ninapopato nafasi. Na mmimi kutuwa ni njia kushukuru mola kwa kile nilichonacho na kusaidia wale wana uitaji. Mara nyingi, mimi uchangia kanisani au msikitini na pia kwenye shuguli za kijami kama kusaidia wagonjwa, yatima na wafunzi wasiojiweza. Si lazima iwe kiasi kikubwa, lakini moyo wa kusaidia ndio muhimu zaidi. Kutoa kunanipa furaha na amani ya moyo kwa sababu najua nimeguza maisha ya mtu mwingine kwa njia nzuri.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Saa mbwa na paka. Nilianza kuwafuga nikiwa mdogo kwa sababu napenda sana wanyama. Mbwa wangu alikuwa mlinzi mzuri wa nyumba na paka alikuwa rafiki wa karibu sana nyumbani. Nilijifunza kuwahudumia kwa kuwapa chakula, maji safi na kuakikisha wanapata matibabu ya chanjo. Kufuga wanyama kulinfundisha uwajibikaji, huruma na jinsi ya kujali viumbe wengine. Pia, wanyama hua wanaleta furaha na ufanya nyumba iwe na uhai zaidi.

Wakati wa utoto wangu, nilipenda sana kucheza michezo ya nje kama kukimbia, kuruka kamba, na mpira wa miguu na marafiki zangu. Tulikuwa tunakutana kila jioni baada ya shule na kucheza hadi jua linapozama. Pia, nilipenda kuchora na kutengeneza vitu vidogo vidogo kwa mikono yangu kama gari ya waya na ndege za karatasi. Wakati mwingine, nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au bibi yangu jioni. Utoto wangu ulikuwa wa furaha kwa sababu nilijifunza kushirikiana, ubunifu na urafiki wa kweli.

Kitendo cha wema nilichowahi kufanya ni kusaidia jirani yangu ambae alikuwa mgonjwa na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Nilimpelekea chakula, dawa na kumsaidia kufanya kazi ndogondogo za nyumbani hadi ya alipoa kuwa nanguvu tena. Pia nilichangisha marafiki zangu kumpatia msaada wa kifedha kwa matibabu. Nilijisikia vizuri sana kwa sababu niliona jinsi msaada mdogo unavyoweza kubadilisha maisha ya mtu. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikijitahidi kusaidia wengine, kila ni napopata nafasi.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo. Kila weekendi napenda kuendesha baisikeli asubuhi nikizunguka mtaa wangu au kuenda maeneo ya mbali kidogo. Kuendesha baisikeli unisaidia kubaki na afya njema, kuimarisha miguu na pia kufurahia mandhari ya asili. Wakati mwingine, mimi huenda na marafiki zangu na tunashindana kwa utani ili kufanya safari iwe ya kufurahisha zaidi.